Nguvu zangu kazini ni uajibikaji. Kila ninapopewa jukumu, huwa nahakikisha kuwa nimelifanya kwa umakini na kwa wakati uliopangwa. Napenda kupanga kazi zangu mapema ili kuepuka kuchelewa au kufanya mambo kwa haraka bila ubora. Pia hua nina nguvu ya uwezo wa kujifunza haraka. Mara nyingi hutokea mabadiliko ya teknolojia au taratibu mpya, lakini kwa uwezo ambalo ninalo huwa niko tayari kujifunza na kuzoea hali mpya Sipendi kukata tamaa nikikumbana na changamoto. Pia nguvu yangu ni ushirikiano mzuri na wenzangu wa kazi. Ninaamini kazi nyingi ufaulu kupitia ushirikiano baina ya wafanyikazi. Huwa nasikiliza maoni ya wengine naheshimu tofauti zetu na niko tayari kusaidia pale ninapoitajika. Pia mawasiliano mazuri ni mojawapo ya nguvu zangu katika kazini. Nina uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza maagizo kwa makini na kuwasiliana kwa heshima na watu wenye ngazi tofauti katika kazini.

Mimi huenda mahali paibada maramoja kwa wiki, sana sana huwa naenda jumapili. Nina pokuenda sehemu hii mimi hutumia muda huo kujitafakari, kuomba na kusali, kusikiliza mafundisho na kujenga maadili yangu. Mafundisho hayo unisaidie sana katika maisha ya kila siku Hasa katika kufanya maamuzi sahihi ya maisha au changamoto ninazo pitia mahali paibada hunipa nafasi ya kuchangamana na watu wengi kujifunza kutoka kwao na kujenga mahusiano mazuri katika jamii ushirikiano huu hunifanya nijisike kuwa sehemu ya jamii kubwa yenye malengo ya maadili yanayo fanana.

Kwanza, mimi huwakikisha kuwa ninailewa agenda ya mkutano na malengo yake. Kisha baada ya hapo, mimi usoma taarifa au nyaraka muhimu mapema ili nijue mada zitakazo jadiliwa. Baada ya hapo, mimi uawanda maoni michango yengu ili niwe tayari kushiriki kikamilifu katika mkutano. Kabla ya mkutano kuanza, mimi huakikisha nimefika kwa wakati na ninavifaa vinavio itajika katika daftari au simu. Hua ninahakikisha kuwa niko tayari kusikiliza na kuchangia kwa makini.